Ndiyo, napenda kutumia ramani au GPS ninapotembea ambapo mahali sijui kwenye ninapoenda ama sijui mwelekeo wa wapi ninapoenda. Hiyo husaidia sana kujua na inafikisha mtu penye anapoenda bila tashwishwi yoyote na bila shida yoyote akitumia ramani.

Napenda kununuwa vitabu zaidi, vinanisaidia sana kwa kutamka, kujua mambo wazi, kujua kuhusu mimea, mazingira, kuhusu kazi na pia kueza kutamka na kuchukua vitu viraisi, ili kunisaidia kujua na kujua hali ya watu, na hali ya watu waleo nizingira.

Natumia muda wangu wa bure kwa kuskiza mziki, kutazama filamu na pia kutenge kutembea kupuuza hewa na pia kuongea na familia yangu, kucheka nao hadithi bado, napenda kutumia muda wangu wa bure pia kusoma na kuskiza watu walio nifundisha na kuangalia filamu katika YouTube au mtandao.

Nawasiliana na wafanyakazi wangu mara kwa mara kupitia rununu barua pepe na pia kutuma email ambayo hunisaidia wasiliana nao na bado kwenda kuwatembelea kwenye ofisi na kufanya mikutano ya dharura ambapo ninahitaji kuongea nao.